Mimi ni mtu wa kuamka usiku. Napenda sana kufanya mambo yangu usiku kwa sababu, huwa kuna utulivu na kelele ni chache. Wakati huo, akili yangu inakuwa tulivu na ninaweza kufikiria vizuri zaidi au kumaliza kazi zangu bila usumbufu. Pia, napenda ukimya wa usiku kwa sababu, hunipa nafasi ya kujipanga na kuandaa mambo ya kesho.

Napendelea baridi sana kuliko joto. Baridi hunifanya nijisikie nipo huru na mtulivu zaidi. Hasa nikiwa nyumbani nikifanya shughuli zangu za kila siku. Wakati wa baridi, mazingira huwa mazuri, sina haraka na naweza kufikiria vizuri zaidi. Pia napenda kuvaa nguo za kujistiri na kujifurahia hali ya utulivu ambayo baridi huleta.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ng'ombe, lakini pia napenda sana nyama ya kuku na ya mbuzi. Kila moja ina ladha yake ya kipekee na hunifanya nifurahie chakula. Nyama ya ng'ombe, hunipa nguvu, kuku ni laini na rahisi kula, na mbuzi ni naipenda kwa ladha yake ya asili. Kwa ujumla, napenda kubadilisha aina za nyama kulingana na siku na aina ya chakula.